Nimefurahi kukutana nawe.

Je? Niendeshe gari au nichukue basi? Gari, linatachizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi, ni laisi na nafuu lakini leo, nina mizigo mingi. Nazani gari ni bola. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea lafiki yangu alie mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani. Ninaitaji pia kununua dawa kutoka farmers. Mipango mingi leo, lakini lazima nijipange vizuri. Hebu niandike uloza, nisikosahau kitu chochote.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

Siku ya kuzaliwa ya mwanangu inakuja wiki ijayo, nahitaji kupanga shelee. Je tufanye kalamu ndogo nyumbani au tukodi maale. Nyumbani ni nafuu zaidi. Nitaalika malafiki wake wa kutosha kutoka shule. Labda watoto kumi. Nitapika keki kubwa. Wao wanapeda keki ya chokleti. Nitanua baluni na mapambo ya langi za fula. Pia, nina ahadi ya kununua zawadi. Yeye anataka basikeli. Nazani, nitapata basikeli ndogo ya bei nafuu. Sherehe itakua siku ya jumamosi mda wa ssubui. Ni muhimu sana kwa mtoto wangu. Lazima iwe ya kumbukumbu msuri.

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie. Ndiyo, nimeweka vizuri. Nitazima simu yangu, isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri, bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu, usiku mwema.

Kununua vitu mtandaoni ni laisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kina unaona vingine. Unapoenda ukiagiza vitu, usivitaje. Ghalama inakuwa kubwa mwishowe. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vitu vile kwenye orodha. Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbali mbali. Mara nyingi kunashuka tofauti kubwa. Pia niisome maoni ya watu waliokwisha nunua. Niseme kama bidhaa ni nzuli. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busala. Nitajihadhari.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

Nywila zangu ni changamoto kubwa. Nina akaunti nyingi sana. Kira moja inaitaji nywila. Nilikuwa nikitumia nyuila moja kwa zote, lakini sasa nimejua ni hatari. Lazima nibadilishe. Nitatengeneza nywila tofauti kwa kila akaunti. Lakini nitazikumbuka je zote? Labda niandike mahali salama. Au nitumie program ya kusimamia nywila. Nimesikia programu hizo ni salama. Zinakumbuka zote kwa ajiri yako. Nitajaribu moja, lakini pia nibadilishe nywila mara kwa mara, kila miezi mitatu. Usalama wa mtandao ni muhimu sana. Wezi wa mtandaoni huwa kira mahali, lazima najirinde na data yangu.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

Napenda kupiga picha za mazingira, leo nitachukua kamela yangu, nitaenda zio, niende zio, kuna manza lenzuli huko. Miti na ndeke jua linapoanza ni wakati mzuri wa kupiga picha, langi za anga ubadilika. Njiwa, linakisi kila kitu, nitapiga picha nyingi, kisha, nitaketi na kuchagua bola zaidi. Shugli, inanipafuraha kubwa, nasoma sumbufu ya kila siku. Nafikiria nzisho ukulasa wa picha zetu mtandaoni, nioneshe kazi yangu, labda watu watapenda. Kila mtu ana kipaji chaki, changu ni kupiga picha za maajabu ya ulimuengu.

Nina program nyingi sana kwenye simu yangu. Jee, nasitumia zote. Nadhani nusu tu, nizifute zile sizitumii na chukua nafasi. Program ya mawasiliano ni muhimu. Nitunze program ya ramani pia naitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Program za mchezo je zina nifaa. Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute nyingene. Na program za kusoma abali. Katha ni za aina moja. Nitaweka moja tu. Mbora zaidi. Program ya banki nilazima. Nalipia bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaeka program kumi tu. Simu itafanya kazi alaka zaidi bila kuchelewa.

Asubui tiyari, lazima niamke nianze siku. Leo ni siku nzuli. Naona jua linaangazi. Je, nichukue chai au kahawa? Nazani kahawa itanisaidia kuamka vizuli. Baada ya kuoga. Nitavaa nguo gani? Ile shati ya bluu au nyekundu? Nafikiri bluu ni bora kwa leo. Ninamkutano saa nne, lazima nijiandae mapema. Hebu niangarie maerezo ya jana. Nisikumbuke mambo muhimu. Siku ya leo, itakuwa nzuli tu.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

Mitandao ya kijamii, inachukua muda mwingi. Niko pale kila saa, naangalia watu wanachapisha nini. Je, hi ni matumizi ya wakati, sioni faida kubwa naona picha za watu na maisha yao mazuri. Ninahisi vibaya, lakini najua, wanaonyesha sehemu mzuri tu, sio uhalisia wote. Nahitaji kupunguza muda huu, labda nitaweka kikomo. Dakika thelathini kila siku tu, nitachapisha vitu vya maana, sio kila kitu. Nitatafuta sifa za watu. Nitatumia muda mwingi vizuri zaidi. Nitasoma vitabu au kuzungumza na familia. Maisha kweli ni muhimu kuliko maisha mitandaoni.